Kila ni napu wa muka asubui, huwa ninajitahidi misali, jambola kwanza, lakini jambola pili, ambalo ni muimia pia, huwa ninajitahidi nipate chai, lakini pia jambo jingine ambalo huwa nafanya kila asubui, nilazima nioge. Nioge kabla ya kutoka nyumbani. Kwa hiyo nilazima nioge.